Nyumba inahitaji kusafishwa leo, vumbi limejaa kila mahali, nitaanza na chumba cha kulala, nifunge kitanda vizuri, vyombo vya kuchomea kikohozi, vinahitaji kunawishwa, sakafu lazima ifagiliwe na kupanguliwa nahitaji kusafisha bafuni pia, iwe safi kabisa, kazi ni nyingi lakini nitafanya pole pole, nitawasha mziki, nifanye kazi nikiwa na furaha watoto watanisaidia kupanga vitu vyao, nyumba safi inatoa amani ya moyo. Nitafikiri nitatumia saa mbili tu, baada ya kusafisha tutakaa kwenye nyumba safi na kupumzika.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

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri, sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi. Hebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu, isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha, mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya, nitakuwa na nguvu tena, lala salama moyo wangu, usiku mwema.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

Jee, kazi hii ndiyo nitakayo fanya miaka mingi ijayo, ninafikiria mabadiliko ya kazi, napenda kazi yangu, lakini naona hakuna mendeleo, nimekuwa hapa miaka mitatu, bado nafanya kazi ile ile. Jee, niombe kuhamishwa idara nyingine, au nitafute nafasi mpya katika kampuni nyingine, lakini kubadilisha kazi ni hatari. Hapa nimejua watu na mchakato, najua kila kitu, mahali pengine nitaanza mwanzo tena. Lakini mshahara zaidi na nafasi ya kukua ni muhimu, inaitaji kufikiri kwa makini bla nitazungumza na meneja wangu, nione kama kuna fursa za maendeleo, niombe msaada wa karibu, yangu pia.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

Lazima nibadilishe maisha yangu kidogo. Ninakula vyakula, visivyo na afya sana. Naomba nianze kula matunda na mboga zaidi. Nikunye maji mengi kila siku, sikunywi ya kutosha. Daktari alisema maji ni muhimu sana kwa mwili. Ninaitaji pia kupunguza chumvi na sukari. Nina tabia kulacha kula cha usiku, hivyo siyo mzuri. Nadhani nitacha hiyo. Ni elekeze kulala mapema, afya ni mali. Lazima nijitunze vizuri. Nitaanza leo, sita subiri kesho. Mwili wangu utanishukuru badae.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

Ninamiadi ya daktari kesho, saa tisa asubuhi, lazima nifike kwa wakati, nimekua na maumivu ya kichwa kwa wiki mbili, natumaini daktari ya anisaidia. Lazima nichukue kadi yangu ya hospitali na makaratasi yote ya dawa za awali. Je, nihitaji kuenda na mtu mungine, nadhani nitaweza kuenda peke yangu, hospitali iko karibu, nitachukua basi moja tu. Nahitaji kuuliza daktari kuhusu maumuvu ya mgongo pia. Nimekuwa na tatizo hilo kwa mda. Labda ataniandikia dawa au atanikabidhi kwa mtaalamu. Afya ni muhimu sana siwezi kupuza dalili hizi.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

Napenda kupiga picha za mazingira, doo nitachukua kamera yangu niende ziwa. Kuna mandhari nzuri huko, miti mingi na ndege. Jua linapo oza ni wakati mzuri wa kupiga picha. Rangi za anga, hubadilika, ziwa linaakisi kila kitu. Ntapiga picha nyingi, kisha nitaketi na kuchagua bora zaidi. Shuguli hii inanipa furaha mkubo. Ninasahau masumbufu ya kila siku, nafikiri kuanzisha ukurasa wa picha zetu mtandaoni. Nionyeshe kazi yangu. Labda watu watapenda. Kila mtu anakipaji chake. Chagu ni kupiga picha za maajabu ya ulimwengu.

Msimu wa mvua umeanza, ni wakati mzuri kupanda mboga shambani, nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii, ardhi iko tayari, nimeshailima wiki iliyopita, mvua itasaidia mimea kukua haraka. Nahitaji kununua mbegu bora, nitakwenda kwa mkulima mjuzi, yeye ana mbegu za aina nzuri, zinazaa sana. Msimu huu ni rahma kwa wakulima wote. Lazima nitulie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia. Mavuno mazuri yanatusaidia familia nzima. Tutakua na chakula cha kutosha.

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba, kuna njia nzuri ya kutembea huko. Ina miti mingi, nitachukua maji, nisikauke, labda nikutane na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja, mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili nzima. Nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima, nitengeneze tabia nzuri.

Napenda kupanda mboga shambani, leo nitapalilia bustani yangu, nyanya zinaonekana zinakaa vizuri, tangawizi na vitunguu pia vinaendelea sawa. Kazi inanipa amani ya moyo, ninapo kuwa shambani, ninasahau masumbufu ya kila siku, ninafuraiya kuona mimea ikikua, ni kama kulea watoto. Lazima ninyunyizie maji leo, jua li, limekua kali. Nitavuna nyanya wiki ijayo. Vimeiva, naomba nipande pia maua mengine. Ili bustani iwe nzuri zaidi. Shughuli hii ni burudani yangu bora.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu, je, ninazitumia zote, nadhani nusu tu. Nizivute zingine sizitumii, zinachukua nafasi, programu ya mawasiliano ni muhimu, nitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku, inanisaidia kupata njia. Programu za michezo, je, zinanifaa? Labda moja au mbili, tu kwa burudani. Nizifute zingine, nina programu za kusoma habari, nadhani za aina moja, nitaweka moja tu, bora zaidi. Programu ya benki ni lazima, nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu, simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Mwalimu alinipigia jana, anasema mtoto wangu hana kazi ya nyumbani. Je, ni kweli. Lazima nizungumze naye leo. Yeye anasema amefanya kazi zote, lakini mwalimu anasema la, tofauti. Ninaitaji kuelewa nini kinendelea. Labda anacheza sana, anasahau masomo. Nitamueleza umuhimu wa kufanya kazi ya shule kwa wakati. Elimu ni ufunguo wa maisha mazuri. Bile elimu utakuwa na shida baadae nitaka naye kesho jioni. Tuangalie kazi yake pamoja nitamsaidia kama hana uwelewa. Watoto wanaitaji msaada wa wazazi. Sio lawama tu.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

Siku ya kuzaliwa ya mwanangu inakuja wiki ijayo. Ninaitaji kupanga shere. Jee tufanye karamu ndogo nyumbani au to kodi mahali. Nyumbani ninafu zaidi. Nitalike marafiki wake kutoka shule labda watoto kumi. Nita pika keki kubwa. Wawo wanapenda keki ya chokoleti. Nitanunua baluni na mapambo ya rangi za furaha. Pia nina ahadi ya kumununua zawadi. Yeye anataka baiskeli. Nadhani nitapata baiskeli ndogo ya bei nafu. Shere itakuwa siku ya jumamosi, muda wa asubui. Ni siku muhimu sana kwa mtoto wangu. Lazima iwe ya kumbukumbu nzuri.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi, gari linatatizo kidogo la mafuta, linakula sana, basi ni raisi na nafu, lakini leo ni namizigo mingi, nadhani gari ni bora, nitakuenda dukani kununua vitu vingi, baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu alie mgonjo, nilazima nimpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani, ninaitaji pia kununua dawa kutoka famasi, mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha ni siku sahau kitu chochote.

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenyekiti barua nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini. Nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Labda naendesha radio. Nisikilize muziki ili niwe na subira. Hali hii ya kila siku lazima nijifunze kustahimili.